Mimi hunywa maji glasi nane kila siku. Tatu asubuni ninapoamka. Wakati wa mchana, mimi hunywa glasi mbili. Na wakati wa jioni, saa kumi na moja hivi, nanywa izo zingine tatu ili mwili uwe na afya njema na iwe na damu nyingi.

Lahasha, mimi hua sipigi vyombo vya muziki vyovyote. Na kwa sasa hivi, ningetaka kujifunza kupiga gitaa ili niwe na piga ngoma ninapo kuwa nikiimba ngoma za drills. Ili niwe na najifunza ili niwe ninapoenda kanisani. Pia naweza kushirikiana na watu wengine na kuwapigia gitaa ili kanisa iwe nzuri.

Mchezo ni naopenda kuucheza ni mchezo wa kadanda na mchezo huu huwa mzuri kwa sababu mtu hutumia viungo vyote kutoka kwa kichwa, kifua na hata miguu na pia mtu hukimbia na unapo shirikiana kwenye huu mchezo mtu huwa na afya njema ya mwili.

Kwa sasa hivi kazi ninao itekeleza ni kazi ya ukulima na sasa hivi nikona chafu nne nilizo ziweka kwenye shamba langu na nimepanda kwenye kila chafu mimea aina tofauti. Kwa sasa hivi, nimepanda kabiji, parachichi, maembe na hata mboga zingine za kula nyumbani na mimi huziuza na kupata pesa za kuendeleza na ukulima na mahali ningetaka kufika, ngetaka kuongeza chafu ziwe nane, ili niwe na mazao mengi.

Inalingana napendelea shati au tishati. Kama ninapo kuwa nyumbani mimi huvaa tishati na ninapokuwa ninapo enda kwenye kazi ya ofisi ama kutafuta wateja mimi huvaa shati na ili iwe na muonekano mzuri na shati ukiivaa mtu huonekana ni mtu wakuthaminiwa na mtana shati.

Kama sasa nafanya kazi ya ukulima na hiyo kazi huwa nyingi na ya kuchosha, sasa mtu hubidi aandike wafanyi kazi. Kwa sasa hivi nimeandika takriban wanne wanao nisaidia kufanya orothe yangu ya kazi iwe rahisi kupalilia kuvuna na hata kuuza mtu huupata mazao mengi kwa sababu watu ni wengi. Na mtu akiwa peke yake, mtu hufanya kazi pole pole na mazao huwa duni.

Ili kuzingatia muda kazini ili mazao ya we mengi, mimi hupanga wafanyi kazi kwa orotha na kuwape kina watakacho fanya hiyo siku na siku nyingine na wapea kina kingine. Ili kila siku wanapo fanya kazi niwe naona ni aina gani ya kazi wanayo fanya na naonelea kama nitaendelea na wao ama si hivyo.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

Mimi ni mtu mbunifu sana kwa sababu mimi ni mhandisi wa kompyuta na ili uwe mhandisi lazima uwe na akili mzuri inashika mambo kwa haraka na uwe na kufikiria kwingi. Kama ninapo kuwa naandika kodi za komputa, mtu hufikiria utakachoandika na mtu hutoa mashida yatakayo kuwa humo ndani ili programu iwe yaendelea vizuri na kompyuta ili iweze kuitafsiri na hiyo programu iwe yatumika na watu wengi.

Yalingana ni wakati upi kama ninapokuwa likizoni ya kazi yangu. Mimi huona ni heri kucheza mchezo na watu wa majirani wangu mchezo wa kadanda. Na ninapokuwa ni meshikana mimi hutazama mchezo kwenye runinga yangu kama mchezo wa asenali na timu zingine kubwa ili niwena naweza kuongelea mambo haya na marafiki zangu.

Mimi napenda aina mbili za filamu kwanza filamu za kutisha nazipenda kwa sababu zinaweka msisimko na kunifanya nifikirie sana na pia hua na hadithi njema. Pia napenda filamu za mpigano au vita kama zile za Jackie Chan hunibamba sana kwa sababu huwa na ucheshi na hapo huwa na zoezi fulani ambazo zinafanya mtu afurahie sana.

Mimi napenda shirika langu kwa sababu ya mambo yafuatayo kwanza ninalithamini sana kwa sababu linasaidia watu na pia lasaidia watu kuwaelimisha na kuwa wabunifu pia yawafunza kuwa na maadili mema na kuwa salama na watu na pia yakusaidia kufikiria kama mtu mzuri na kuondokea mahali kuna vurumai na kusaidia. Watu wanaopigana wakati wowote.

Umefanya niwaze mambo mengi. Kwa sasa hivi, nakumbuka uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata mimi, nikiwa kidato cha. Tisa, kuna rafiki yangu aliekuwa apenda tu kusaidiwa na kwa sasa hivyo, yeye alikuwa anikasirisha sana kwa sababu utakapo muomba usaidizi yeye hujiepushana nawe na kwenda kwa marafiki wenzake na kukuwacha pekee yako.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali mayai kwa sababu huwa rahisi na haraka kuandaa, pia huwa na virutubisho vinavyosaidia mwili kupata nguvu na pia hicho chakula kila mtu waweza kula na waweza kula hicho chakula wakati wowote. Ingawa ni asubuhi mchana au jioni na huwa na ladha tamu inayoleta msisimko mwilini.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni ya uhandisi wa programu inaitwa Microsoft kwa sababu wao huwa na bidhaa bora sana kama Excel Point, Word na zinginezo. Pia wao huvumbua teknolojia za kisasa nzuri nzuri zinaeza saidia watu wahandisi na pia hizo programu zao huwa salama na huwa za kima taifa na pia iyo kampuni huandika watu wengi kama wahandisi wa programu na kuwalipa pesa nzuri.

Mambo yafuatayo ni mambo mimi huzingatia ili kujiepusha na ama kujikinga jua kali. Kitu cha kwanza, mimi hunywa maji ya kutosha ili kufanya mwili uwe na maji mwilini pia najiepuka na jua la mchana. Kama nashinda kwa nyumba halafu natokea jioni ama ninapo kuwa nje navaa nakaa karibu na kivuli ama navaa nguo zinazofanya mwili uweze kupunga hewa vizuri.